Inalingano, saa zingine mimi nakesha ni kifanya mambo yangu kwenye mtandao saa zingine nakua nimechoka naweza lala hadi saa nne but mara mingi saa sita kama sina kitu cha kufanya mtandaoni nalala saa sita saa saba hapo.